Mazingira ya kazi yanaweza kuwa mazuri, pale ambapo kuna ushirikiano, wafanya kazi wanapo shirikiana, wanapo onyesha hali ya ushirikiano, inaikuwa raisi sana kufanya kazi pale. Pia pale ambapo kuna nidhamu na adabu, wafanya kazi wanapo eshimu kila mmoja, inakua raisi kufanya kazi pale. Pia pale ambapo kuna mbinu za kutatua migogoro, kuna mbinu tofauti tofauti ambazo zimeweza kuekwa ili kutatua migogoro inayozua pale kazini. Na pale ambapo kuna kuwa na mawasiliano ya uwazi, wafanya kazi wanapoweza kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima pia, mazingira ya kazi ya naweza kuwa mazuri.

Ili kukabiliana na mabadiliko kazini, kwanza kabisa naweza kukubali mabadiliko hayo kwa mtazamo chanya. Ikiwa ni mabadiliko ya uongozi teknolojia au mtindo wa kufanya kazi pale, naweza kukubali na mtazamo chanya. Ili, na niweze kukubali kuwa, mabadiliko ni chanzo cha kuendelea kwa kazi. Pia, naweza kushirikiana na wenzangu, ili tuweze kukabili changamoto yanayotokana na mabadiliko hayo. Na pia, naweza kujielimisha namna ya kutumia teknolojia mpya ambayo imeweza kuletwa kazini. Naweza kujifunza ili niweze kuwa imara katika mabadiliko hayo. Niweze kuendelea kufanya kazi. Na pia, neza kupanga kazi yangu upia. Neza kupanga ratiba yangu upia. Ili iweze kulingana na mabadiliko ambayo yameweza kuletwa kazini.

Napata habari mara mingi mtandaoni na wakati mwingine magazetini. Napenda sana kufuatilia habari pale mtandaoni kwa kuwa habari za mtandaoni nezakuzipata kila wakati, kila mahali, napokuwa pale kazini, napo kwa shuleni. Naeza kufungua nabari zangu pale mtandaoni na nieze kufatilia nikipi kinachojiri. Ila, wakati wa wikendi, naeza kuenda pale madukani na kununua gazeti. Hili nieze kusoma habari mbali mbali na nieze kujua ni kipi kinajiri nchini na pia ulimwenguni. Wakati mwingine pia napata habari kwenye televisioni, pale ambapo neza kutazama tarifa za habari, zinazotangazwa kila wakati.

Napenda kitanda kizuri, kwa sababu kitanda hiki kinanipa mazingira mazuri ya kulala, kilinganisha na kitanda kigumu, pale unapo lala, inakuwa vigumu sana, unapoamuka unaisi maumivu ya mwili, unaeza kuhisi kuwa umeeza kuchoka.

Ndiyo, napenda kupiga picha sana, na kila wakati minapohudhuria hafla tofauti tofauti, minapozuru mahali, ambapo sijawai zuru wakati mwingine, ninapo tembea pale mkahawani, ninapo tembea kwenye baharini au ziwani au kwenye mito naweza kupiga picha kila wakati ili picha hizo ziweze kunipa kumbukumbu Kila wakati ninapo pitia picha zangu Naweza kukumbuka ni wapi ambapo niliweza kuzuru na pia ninapopatana na rafiki wapya naweza kupiga picha na pia ninapofanya ninapotatua mgogoro fulani ambao umeweza kunikumba kwa muda mrefu naweza kupiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu ya siku hiyo na pia ninapofanya mafanikio fulani pale ninapoibuka mtu bora zaidi pale kazini naweza kupiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu ama ninapokuwa na sherehe mbalimbali pia naweza kupiga picha ili miweze kuwa na kumbukumbu. Nahifadhi picha yangu kwenye simu au kwenye laptop yangu ili zisiweze kupotea.

Neza kupanga wiki yangu ya kazi kwa kueka vipao mbele, kwanza kuchambua ni shughuli zipi za dharura ambazo nitaeza kuzishughulikia kuzishughulikia kwanza kabla ya shughuli zingine. Pili naeza kueka malengo yangu na naeza kueka malengo yangu kulingana na vipaombele ni jambo gani ambalo ningeweza kutimiza kabisa katika wiki hiyo. Na pia naeza kuandika ratiba yangu ili nisieze kupatwa na mda na naeza kufuatilia kwa ukaribu ratiba yangu ili nieze kuwa na mafanikio na pia naeza kutenga kando wakati wa kutafuta mawaidha kutoka kwa wengine kulingana na changamoto mbalimbali yatakayo nikumba katika wiki.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuona kuwa nimeweza kutimiza malengo yangu. Pale ambapo nina malengo mengi katika maisha. Kwa mfano nina malengo ya kuwasaidia watoto wa watoto wanaozurura mijini. Na kuwataftia makao ambayo wanaeza kukaa na kuweza kutimiza malengo yao. Pa pindi nitakapo yatimiza ndoto hii nitaweza kujihisi mwepesi na nisiye na deni na mtu yoyote Nitakapo waona wanaeza kufuzu wanaeza kupambana kutimiza malengo yao na ku Nakua watu wa maana katika maisha nitakua nahisi kuwa nimeweza kutimiza malengo yangu Humu duniani.

Kila siku naweza kusafiri kwa miguu na matatu. Pale ninapoelekea kazini ama shuleni naweza kutumia usafiri wa matatu. Ila ninaporudi nyumbani, naweza kutumia usafiri wa miguu, kwa ajili ya mazoezi na pia kwa ajili ya kuekeza. Pesa ambazo ningeweza kutumia kwa usafiri, naweza kutumia kwa mambo mengine na pia kuweka akiba ili niweze kutumia tena. Na pale ambapo nitakuwa nimepata faida kama vile nimeweza nimeweza kufanya mazoezi na kuilinda afya yangu.

Naeza kusherekea siku ya kuzaliwa kwa kukusanyika na watu wa karibu kama vile naeza kushiri kusanyika na jamii, marafiki na familia na tunaeza kula kukaa pamoja na kufurahi pamoja na kushukuru pamoja. Pia, naeza kula chakula kitamu ambacho naeza nakipenda, kama vile naeza kula keki kwa ajili ya kusherekea. Pia, naeza kufanya jambo la maana, kama vile jinsi ninavyopenda mazingira mazuri, yenye uasili, naeza kupanda mti wa kiasili, ili ieze kuleta kumbukumbu ya siku hiyo, na nieze kutimiza malengo yangu ya kuimarisha mazingira.

Kitabu ninacho kipenda zaidi kusoma ni kitabu cha Chozi la heri, iliyoandikuwa na mwandishi ambaya ni Asumpta Kei Matei. Na naweza kupenda kitabu hiki kwa sababu kinaweza kuleta mafunzo mbalimbali ya jinsi ya kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha. Jinsi uvumilivu, heshima, inaweza kuleta mafanikio katika maisha na pia kuwa na malengo, mbalimbali, inaweza kuleta mafanikio katika maisha Muhusika moja ambaya aliweza kunitia, kunifanya, niweze kupenda kitabu ikizaidi ni mhusika anayeitwa umulkheri Pele mbapo anakumbana na changamoto mbali mbali na aneza kukuwa na mtazamo chanya. Pale ambapo hawezi kukata taama hata anapokumbana na changamoto mingi zaidi. Bado analengo ya kutimiza maono yake, na mwishowe anakuja kuwa na ufanisi wa kweli, anaweza kufanikisha yale malengo yake aliyokuwa nayo, ambaye ilikuwa ni kuwakutanisha familia yake, kuwaleta pamoja. Na mtu aliye nifanya niweze kusoma kitabu hicho ni rafiki yangu mmoja ambaye pia anapenda kusoma sana. Na ningependa kusoma kitabu kingine pia cha Asumpta K Matei kwa sababu mwandishi huyu ni mwenye mawazo ya wazi.

Ili kulinda mazingira, naeza kuhakikisha kuwa kila wakati naeza kupanda miti, napokata mti ama ama pasi kukata mti nahakikisha kila bada ya miezi miwili ama miezi mitatu naeza panda miti. Pia naeza kupanda miti katika hafla maalumu kama vile naposherekea siku ya kuzaliwa naeza kupanda mti. Ninapohudhuria hafla flani maalumu ambayo ni ya ninataka kuipa kumbukumbu naeza kupanda mti. Pia, naeza kuhifadhi mazingira kwa kuhamasisha jamii, naeza kutoa elimu kwa jamii, kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira, jinsi mazingira mazuri yanavyoweza kutusaidia kwa na afya njema, hewa safi inavyoweza kutusaidia kuwa na afya njema. Na jinsi mazingira inaeza ku kutunza pia wanyama wadogo wadogo wasionekana na pia naeza kuwafunza wanajamii kuhusu madhara ya ukataji mti na uchafuzi wa mazingira ili waeze kuwa na waeze kujua umuhimu wa kuitunza mazingira. Pia naeza kuilinda mazingira kwa ku kwa kugawanya taka. Neza kutupa taka ya plastiki. Kwa mahali katika sehemu tofauti ili ieze kepelekwa kukusanywa tena na kuenda kufanywa kipya kuwa kitu kingine. Vya chuma vile vile naeza kueka kando na taka ya chakula naeza kueka kando ili ieze kutengenezwa kama mbolea na ieze kuongeza rotuba na madini mazuri kwenye mchanga. Ili mchanga ieze kuwa mzuri na yenye rotuba na yenye madini mazuri ambayo yanaeza ku yanaeza kuifadhi wale wadudu wadogo wadogo wa kueka wa kuongeza madini kwenye mchanga na kufanya mimea ieze kunawiri vizuri. Pia naeza ku ku kutumia tena bidhaa kama vile neza kununua plastiki ngumu ambaye inaeza kutumika tena kwa mda mrefu kabla ya kutupa na naeza kuhakikisha kuwa nimeeza kutumia kwa mda mrefu mdipo naeze nieze ku kuitupa. Na pia na na na naeza kulinda mazingira, kwa kuhakikisha kuwa naeza kutupa bidhaa ambazo pale zinapochoma inaeza kudhuru afya yetu, naeza kuitupa vizuri kulingana na yale masharti niliyopewa kwenye. Maagizo ambaye nimeeza kupewa kwenye kwenye masharti yaliyaandikwa kwenye chupa iyo.